Nilipokuwa mtoto kuna siku tuliendanga kwa shosho yangu, mama ya babangu. Tulienda tu kumtembelea tujue jinsi anavyoendelea. Lakini sasa si alikuwa na maembe, kuna mti wa maembe hapo nje. Mimi niliona embe huko juu, niliona likuwa kubwa. Alafu mim nikamua, wacha nichukue jiwe, nikarushe juu. Alafu nisimame ningoje, embe lirudi. Nilikuwa najua nikirusha jiwe, embe litarudi na jiwe. Lakini nilirusha mawe juu, ama jiwe juu, alafu jiwe likarudi likanigonga kichwa, nilikuwa natoa tu damu, nilikuwa natoka tu damu. Siezi sahau, hata sahi nina hio, na hio shima hapa katika ya kichwa, hilo jiwe lilininiumiza sana.